Napenda kuandika na kuongea, lakini kwa namna tofauti kulingana na hali. Kuandika hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu vizuri, kuchagua maneno kwa makini, na kueleza hisia au mawazo kwa kina bila kukimbizwa. Pia, hunisaidia kueleza mambo magumu kwa uwazi zaidi. Kwa upande wa kuongea, napenda kwa sababu ni njia ya haraka ya kuwasiliana na watu wengine, kushirikiana mawazo papo kwa papo, na kujenga uhusiano wa karibu. Kwa hiyo, nafurahia zote mbili, lakini uchagua kuandika au kuongea kulingana na mazingira na madhumuni ya mawasiliano.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kusafisha vyombo vingi baada ya kula. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo kusimama mda mrefu jikoni nikiosha sahani, sufuria na vijiko kunachosha na wakati mwingine kunakatisha tamaa pia ninapochukua mda mrefu huifanya kazi ionekane nzito zaidi. Hata hivyo, najua ni kazi ya lazima kwa usafi wa nyumbani. Hivyo, huwa najaribu kuifanya kwa uvumilivu na kugawana na wengine ili isiwe mzigo mkubwa sana.